Ni wakati nilipofanikiwa kufanya jambo ambaro sikuwai kufikiria ningeiweza. Ilikuwa mara ya kwanza kushiriki katika shughuli mpya na nirihisi. Hofu mwanzoni lakini baadaye niriji nikaji nika jiamini uzoevu huo ulinifundisha kuwa kujaribu mambo mpya ni muhimu na hunisaidia kujifunza na kukua. Tangu hapo nimekuwa na ujasiri kusaidi katika maisha yangu.

Katika siku yangu ya kawaida, nafanya mazoezi kama kukimbia kidogo na kucheza mpira wa miguu, mara nyingi nafanya mazoezi takriban mara tatu kwa wiki, napenda kufanya mazoezi asubuhi au jioni wakati nina muda. Baada ya mazoezi nahisi mwili wangu una nguvu, akili inakuwa tulivu na afya yangu inaboresheka. Mazoezi hunisaidia kuwa na nidhamu na kuishi maisha yenye afya.